Nina study tatu muhimu katika kazi yangu, kwanza ni study ya mawasiliano. Naweza kuzungumza na kuandika vizuri, kusikiliza kwa makini, pia kutoa na kupokea maoni kwa heshima. Pili, stadi ya kiufundi. Nina ujuzi wa teknolojia na zana za kazi, pia nina utaalamu wa taaluma husika, pia ninaweza kujifunza teknolojia mpya. Tatu, studi za kushirikiana, nafanya kazi vizuri na wenzangu. Naheshimu tofauti na mawazo, pia nashirikiana kutatua matatizo.

Ushauri ambao ningempa mtu mwingine ni kujua dhamani yake. Kutambua nguvu zake na vitu anavyo vipenda. Asiruhusu mtu mwingine kuamua dhamani yake. Kushugulikia matatizo polepole. Ningeshauri mtu asikimbilie kufanya maamuzi makubwa chini ya presha. Kupanga hatua kwa hatua na kutumia akili zake. Tatu, asiogope kushindwa. Kila kushindwa ni fursa ya kujifunza. Asikubali hofu imzuie kujaribu mambo mapya. Kufuraiya maisha madogo. Kufuraiya kila hatua, hatua ndogo furaha mara nyingi inapatikana kwenye mambo madogo ya kila siku.